Mimi napendelea kutumia wi-fi zaidi ya data ya simu kwa sababu wi-fi utoa muunganisho thabiti wa haraka na kwa gharama nafuu. Kutumia wi-fi kunanisaidia kupunguza matumizi ya data ya simu hasaa wakati wa kuangalia video kukakua faili kubwa au kufanya kazi mtandaoni. Pia wi-fi huimarisha uhusiano wa mtandao ikirusu kufanya kazi kusoma au kuwasiliana kwa njia ya mtandao bila usumbufu mwingi. Hata hivyo, napenda kuwa na data ya simu kama chaguo la tharura. Wakati wifi haipatikani, data ya simu inafanya kazi kama akiba kuhakikisha naendelea na shuguli zangu mtandaoni bila kusimamishwa. Hii ni muhimu hasaa wakati wa safari ofisini nje au katika maeneo yasio na wifi thabiti. Kwa ujumla, ninaona wifi kama suluhisho la kila siku kutokana na uthabiti na gharama yake nafuu huku data ya simu ikiwa ni chagua la ziada la dharura. Kutumia wifi kunanisadia kupanga matumizi ya mtandao, kuboresha ufanisi na kufurahia huduma za mtandao kwa urahisi huku nikiwa na uhakika wa muunganishwo thabiti na haraka.

Ninalinda faragha yangu mtandaoni kwa kuchukua tahadhari mbali mbali ili uhakikisha taarifa zangu binafsi ziko salama. Kwanza, hutumia nenosiri imara na tofauti kwa akaunti mbali mbali, nikichanganya herufi namba na alama maalum na hubadlisha nenosiri mara kwa mara. Pia, huwa nawasha uthibitishaji wa hatua mbili pale inapowezekana. Jambo linaloongeza kiwango cha usalama. Pili. Huwa makini sana na taarifa zinazoshiriki mtandaoni. Shiriki maelezo nyeti kama anwani namba ya simu au taarifa za kifedha bila sababu ya msingi. Pia, hukagua mipangilio ya faragha yenye mitandao ya kijamii ili kuthibiti ni nani anaweza kuona machapisho au taarifa zangu. Zadi ya hayo huepuka kubofya viungo visivyojulikana au kupakua faili kutoka kwa vianzo visivyoaminika. Kwa kuwa vinaweza kuwa na virusi au programu hasidi. Pia huhakikisha vifaa yangu vina programu za usalama zilizosasishwa. Kwa ujumla na linda faragha yangu mtandaoni i kwa kuwa makini kutumia teknolojia za usalama na kufahamu hatari zinazoweza kujitokeza.

Kinachonifanya nicheke ni hali za kuchekesha au za kutilia shaka za kirafiki. Napenda kucheka ninapokuwa pamoja na marafiki au familia. Hasa pale tunaposhirikiana hadithi za kuchekesha kejeli ya upole au michezo midogo ya ucheshi. Hali kama hizi hufanya hisia zangu ziwe za furaha na mwili wangu unachangamka huku akilini kunakuwa na utulivu wa kupumzika kutokana na shinikizo ya kila siku. Vile vile, mimi hucheka sana nikiona jambo lisilo la kawaida au lisilo na tarakimu kama tabia za wanyama, matukio ya ajabu au makosa madogo yanayofanywa kwa upole na bila madhara. Michezo ya ucheshi mtandaoni au video fupi za kuchekesha pia huongeza kicheko changu mara kwa mara kwa sababu huleta kipengele cha mshangao na kicheko cha asili. Kucheka pia hufanya mtu ahisi mwili na akili kuwa huru, hupunguza msongo wa mawazo na huongeza hisia za furaha. Kwa hivyo, ninapenda mazingira yenye ucheshi, watu wenye tabasamu na matukio madogo ya kila siku yanayoweza kuleta kicheko cha kweli. Kicheko kwangu ni njia ya kufurahia maisha na kuondoa unyong'ovu.

Mara nyingi, napendelea kutumia programu zinazo husiana na mawasiliano, kazi na kujifunza kwa mfano. Napenda kutumia programu za ujumbe kama WhatsApp au Telegram, ili kuwasiliana na marafiki, familia na wenzangu kazini. Programu hizi unusaidia kushirikiana haraka, kupanga shuguli na kupata taarifa muhimu kwa wakati. Pia napenda kutumia barua pepe kama Gmail hasa kwa mawasiliano rasmi au yale yanayohusiana na kazi kwa sababu utoa muundo mzuri na uifadhi wa taarifa. Zaidi ya hapo napenda kutumia programu za kazi kama Google Docs, Excel na Notion ambazo hunisaidia kupanga kazi kuandika ripoti na kushirikiana na wengine kwa uraisi. Programu hizi ufanya kazi kuwa raisi zaidi ikirusu kuifadhi miradi kupanga muda na kuthibiti taarifa muhimu pia Napenda kutumia programu za kujifunza na burudani kama vile YouTube au Duolingo Kupitia YouTube naweza kupata mafunzo ya haraka au video za burudani na Duolingo husaidia kujifunza luga mpya Kwa ujumla napendelea kutumia programu zinazongeza ufanisi, maarifa na burudani huku zikisaidia kuunganisha maisha ya binafsi na kazi kwa uraisi.

Kinacho nifanya nifurahi sana nipale ninapokuwa na wakati mzuri na watu ninaowapenda ama nikifanya kitu ninachopenda binafsi kwa mfano kushirikiana na familia au marafiki kucheka pamoja au kushiriki shuguli za burudani kuna nipa furaha kubwa Hali hizi hutoa hisia ya upendo mshikamano na kuwa sahemu ya kitu muhimu zaidi kuliko maisha ya kila siku vile vile, kufanikisha jambo ninalolenga au kupata matokeo mazuri kazini kunanifanya nifurahi sana. Mafanikio haya hufanya nijisikie kuridhika kuthamini juhudi zangu na kuongeza motisha ya kuendelea kufanya vizuri zaidi. Hali kama hizi pia hufanya moyo wangu uwe na amani na akili yangu iwe na furaha kwani ninaona matokeo ya bidii zangu. Zaidi ya hapo, kufanya shuguli nazopenda binafsi kama kusoma kitabu kizuri, kusikiliza mziki au kutembea katika maeneo asili, hufanya nifurahi kwa utulivu wa ndani kwa ujumla. Furaha yangu hutokana na mchanganyiko wa mahusiano mazuri, mafanikio binafsi na kufanya mambo ninayopenda ambayo yote huongeza uhai, motisha na utulivu wa akili.

Napokea maoni kutoka kwa wengine kwa furaha na shukrani kwa sababu maoni ni njia nzuri ya kujifunza, kuboresha na kuelewa mtazamo wa wengine. Napenda kusikia maoni mazuri kwani hunipa motisha na kunifanya nijisikia kudhaminiwa kwa juhudi zangu. Lakini napenda pia maoni ya kujenga hata kama ni yasiyo mazuri kwa sababu husaidia kubaini maeneo ambayo ninahitaji kuboresha au kufanya tofauti ili kufanikisha matokeo bora Mara nyingi napokea maoni kwa umakini na heshima nikiangalia ni nini kinaweza kuwa cha manufaa kwangu Badala ya kuchukulia maoni hasi kama kashfa hujaribu kuyachambua kwa busara nikitafuta mbinu za kujifunza kutokana nayo Hii hufundisha uvumilivu, unyenyekevu na ustadi wa kuzingatia mitazamo tofauti. Kupokea maoni pia kunanisaidia kujenga uhusiano mzuri na wengine kwani mtu anapoona kuwa unathamini maoni yake, huongeza uaminifu na ushirikiano. Kwa ujumla, napokea maoni kama zana ya kujifunza, kuboresha utendaji na kuendeleza mahusiano ya heshima na msaada kati yangu na wengine.

Ndiyo, napenda asali sana kwa sababu ni tamu ya asili yenye faida nyingi kwa afya. Asali inaladha laini na ya kipekee ambayo hunifanya nifurahiye kunywa au kula chakula kina choandamana nayo. Napenda kuitumia kwenye chai ya moto, uji au hata juu ya mkate badale ya sukari ya kawaida. Ladha yake hunipa hisia ya utulivu na kuridhika. Nachopenda zaidi kuhusu asali ni kwamba situ tamu bali pia inamaanufa kiafya. Inajulikana kusaidia kupunguza kikohozi, kuimarisha kinga ya mwili na kusaidia mmeng'enyo wa chakula. Watu wengi pia hutumia asali kwa tiba za asili au kwa urembo wa ngozi, jambo linaloifanya iwe na matumizi mengi zaidi ya kinywaji au chakula. Asali hunikumbusha mazingira ya asili na bidii ya nyuki ambao hufanya kazi kwa ushirikiano mkubwa kuizalisha. Hiu hunifanya nidhamini zaidi asali kama zawadi ya asili. Kwa ujumla napenda asali kwa sababu ya ladha yake nzuri, faida yake kiafya na uhalisia wake wa asili unayoifanya iwe chaguo bora katika maisha ya kila siku.